Nashughulikia mabadiliko kazini kwa kuwa wazi na tayari kujifunza. Kwanza, najitahidi kuyaelewa mabadiliko na sababu zake. Kisha, najiweka tayari kujifunza njia mpya za kufanya kazi na kuuliza maswali pale sielewi. Pia, ninabaki na mtazamo chanya kwa sababu mabadiliko mara nyingi huleta fursa mpya za kukua na kuboresha utendaji kazini.

Napenda vipindi vya drama na hadithi za maisha Vinanivutia kwa sababu vinaonyesha maisha halisi, changamoto na jinsi watu wanavyo kabiliana nazo mfano wa kipindi nachopenda ni The Last Kingdom Napenda kwa sababu kina hadithi ya kuvutia, kinaonyesha mapambano ya maisha, ujasiri na historia kwa njia inayo burudisha na kufundisha pia.

Napendelea chakula chenye ladha ya kawaida. Sipendi chakula chenye pilipili nyingi sana au kilicho na viungo vikali. Napenda chakula rahisi, kinachonukia vizuri na kinachopikwa kwa njia ya kawaida. Chakula kama hiki hunifanya nifurahie kula kwa utulivu bila kero na hunifanya nijisikie vizuri baada ya kula.

Hapana, sijapiga kura bado, lakini uchaguzi ujao ningependa kupiga kura. Ningependa kushiriki katika mambo ya kuamua, viongozi na kuathiri mambo yanayo tendeka katika jamii yangu. Napenda pia kuona jinsi wengine wanavyo shiriki ili kujifunza zaidi kuhusu mchakato wa uchaguzi.

Mara nyingi natumia programu za mawasiliano na habari kama vile whatsapp kuzungumza na marafiki zangu na familia, instagram kuangalia mambo mapya na google au chrome kutafuta taarifa au kujifunza vitu vipya. Programu hizi zinanisaidia sana kushirikiana na watu na kupata habari kwa haraka pia.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kufanya shuguli pamoja na kuzungumza. Tunaweza kuenda piknik, kutazama filamu tunazozipenda, kushiriki chakula cha pamoja, au hata kucheka na kucheza michezo nyumbani. Pia napenda kusikiliza hadithi zao, kujifunza kutoka kwao na kushirikiana kwa njia ya furaha.

Kwenye chumba changu, napendelea rangi ya blue ya mwanga aka sky blue. Inaleta hisia ya utulivu na amani na hufanya chumba changu kuwa fresh na rahisi kuishi. Pia ni rangi inayofa kwa kupumzika, kusoma au hata kulala ikilinganishwa na rangi zingine ambazo ni kali.

Ninapenda kusherekea siku kuu nikiwa na familia na marafiki zangu, kula chakula kizuri na kufanya sherehe kidogo. Pia mara nyingine, mimi hupenda kutumia muda hu kutafakari na kushukuru kwa sababu ni siku ya maana na heshima. Shere hizi hunifanya nijisikie furaha na karibu na watu.

Mimi napenda kusoma vitabu vya hadithi na elimu. Kwa mfano, vitabu vinavyo eleza maisha ya watu, changamoto wanazo pitia na jinsi wanavyo kabiliana na changamoto hizo, au vile vinavyo fundisha mambo mapya kama historia, sayansi au tamaduni.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni yale ya mawasiliano na uongozi. Mafunzo haya yatanisaidia kuelewa jinsi ya kushirikiana vizuri na wenzangu, kusimamia timu na kushughulikia changamoto kwa utulivu. Pia ningependa mafunzo ya kutumia teknolojia mpya au zana za digiti mpya kwa sababu zinarahisisha kazi na kunipa ujuzi wa kisasa kazini.

Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kufanya sherehe ndogo na familia na marafiki zangu. Siku hii tunakula chakula kizuri, tunacheka kuzungumza na mara nyingine kucheza michezo midogo nyumbani. Pia napenda kupokea zawadi ndogo lakini muhimu zaidi ni kutumia muda huu kushukuru na kufurahia pamoja.

Mara nyingi, mimi kusomea habari mtandaoni kwenye X na YouTube. X hunipa taarifa fupi na za haraka kuhusu mambo ya ndani na nje ya nchi. Huku YouTube, ikinisaidia kuona video za habari, maelezo na uchambuzi wa matukio. Njia hizi zinarahisisha kupata tarifa kwa njia ya haraka na ya kuvutia.

Sera ya kampuni ni nayoyo iona muhimu ni heshima na usawa kwa wafanyi kazi wote. Hii inamanisha kila mtu anaheshimiwa bila ubaguzi, malipo na fursa zinatolewa kwa usawa na kila mfanyi kazi anaweza kutoa maoni bila hofu. Pia ni muhimu kuwa na sera ya usalama kazini.

Napenda kuenda sinema mara chache tu kwa mwaka. Labda pale kunapoletwa filamu nzuri au kipengele muhimu. Sipendi kuenda mara nyingi kwa sababu kuna foleni refu au ni expensive. Lakini nikipata nafasi, napenda kufurahia filamu nzuri na kushughulikia popcorn.

Napenda mchezaji wa soka anaitwa Cristiano Ronaldo. Na mpenda kwa sababu ni mchapa kazi sana, talanta yake ni kubwa na huwa anajitahidi kuwa bora zaidi. Pia anahamasisha wachezaji wengine na mashabiki kupitia mchezo wake na nidhamu yake.

Kitu kinachonifanya niwe na furaha sana ni kutumia muda wangu na marafiki na familia yangu. Kushirikiana nao, kucheka pamoja na kufanya mambo madogo madogo ya furaha kama kupika pamoja au kutembea pamoja hunifanya nijisikie kweli. Pia kuona mafanikio madogo madogo katika kazi, pia hunipa furaha ya kipekee.

Ndiyo, mimi hutumia mfumo wa usalama wa vidole. Ni muhimu sana kwa sababu unasaidia kulinda taarifa binafsi, kufungua simu au kompyuta kwa haraka, na kuhakikisha mtu mwengine hawezi kutumia kifaa bila idhini. Mfumo huu ni raisi, salama, na unasaidia sana kwenye vifaa vya kisasa.

Ndiyo, napenda sana kusoma maoni mtandaoni, aka comment section. Hunisaidia kuona mitazamo tofauti ya watu, kuelewa jinsi wengine wanavyofikiria, na wakati mwingine kupata taarifa au ushauri mzuri. Pia maoni mengine huwa ya kuchekesha, au ya kufikirisha, hivyo hunifanya nivutiwe zaidi na mada inayohusika.

Hapana, sipigi vyombo vya muziki. Lakini napenda sana kusikiliza muziki na kuona wengine wakipiga vyombo. Inanifurahisha sana na hunifanya nijisikie relaxed. Pia napenda kuona jinsi wachezaji wanavyocheza vyombo kwa furaha na kwa ustadi. Inaburudisha na kunifanya nifurahie muda wangu.

Nina wakaribisha wafanya kazi wapia kwa kuwa mwema na wakirafiki. Kwa kawaida na wapa mwongozo kidogo kuhusu kazi na mazingira ya ofisi. Ninaeleza sheria na taratibu muhimu na pia na wapa nafasi ya kuuliza maswali. Pia ninahakikisha wanajisikia karibu na sehemu yao kazini na kuwaunganisha na wenzake ili wawe na urafiki na ushirikiano mzuri.

Mchezo ambao ninatamani kujaribu ni mchezo wa tenisi ya meza, ni mchezo wa kufurahisha, unauitaji umakini, haraka na mikono yenye ustadi. Unafaa kuchezo nyumbani, kwenye ofisi au kwenye uwanja wa mchezo, na unaweza kuchezo pekeako au na marafiki. Mchezo huu husaidia kuwa makini, kuboresha uratibu wa mikono na macho na pia hufanya mtu ajisikia fresh na furaha bada kucheza. Ni burudani nzuri na mazoezi kwa wakati mmoja.

Mimi napenda sana kuangalia tathmini za kazi kwa mtazamo mzuri. Kwa sababu, ingawa mara nyingine inaweza kuwa na stress kidogo, nikiangalia vizuri ninaona ni nafasi nzuri ya kujifunza na kuboresha kazi yangu. Tathmini hunisaidia kuona ni wapi ninaweza kufanya vizuri zaidi na ni wapi pia naweza kuboresha. Pia, hufundisha nidhamu, mipangilio na jinsi ya kufanya kazi kwa uwangalifu zaidi. Kwa ujumla, tathmini hufanya kazi yangu iwe bora, hunisaidia kukua kielimu na kita alamu, na pia hunipa motisha ya kufanya kazi vizuri siku za usoni.

Ningemshauri mtu anayeanza kazi akuwe na mtazamo mzuri na ajitayarishe kujifunza. Ni muhimu kuuliza maswali pale ambapo haelewi, kushirikiana na wenzake na kuzingatia sheria na taratibu za kazi. Pia ningemshauri kujipanga vizuri na kutumia muda kwa busara, kuepuka kuchelewa na kuwa mkweli katika kila jambo. Kwa kufanya hivi, mtu anaanza kazi kwa furaha, anaonyesha weledi na anapata nafasi ya kukua kimasomo na kitaalamu.

Ningependa kuona jamii ikipiga hatua katika elimu, usawa na usafi. Ningependa kila mtoto awe na nafasi ya kusoma, kila mtu ashugulikiwe kwa heshima bila ubaguzi na maeneo ya makazi na mjini yawe safi. Pia, ningependa kuona watu wakisaidiana, kushirikiana na kushugulika na matatizo pamoja. Maendeleo haya hufanya maisha kuwa rahisi.

Napenda chakula chenye mafuta, lakini mafuta hayo yawekwe kidogo. Kwa mfano, chakula ambacho kina mafuta kidogo lakini bado kina ladha nzuri kama samaki wa kukaanga au wali na mchuuzi wa mboga wenye mafuta machache. Chakula kama hiki kina nipa nguvu ni kitamu na si kizito sana tumboni. Kwa hivyo, ninaweza kuenjoy chakula changu.

Ndiyo, mimi hupenda kuoga kwa maji moto. Majimoto hunifanya nijisikie tulivu na kupumzika hasa bada siku ndefu au kufanya kazi ngumu. Pia, majimoto hunisaidia kupunguza uchovu wa misuli na kufanya ngozi ishike joto vizuri. Kuoga kwa majimoto pia ni burudani kidogo, unafurahia harufu ya sabuni nzuri na hisia ya utulivu baada ya kuoga.

Ninaweka nenosiri salama kwa kuchagua maneno yenye nguvu na yasiyokuwa rahisi kutabirika na watu wengine. Kwa mfano, napanga kutumia mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo naongeza namba na alama za kipekee. Pia, sipendi kutumia nenosiri moja kwa akaunti zangu zote. Na mara nyingi, mimi hubadilisha kila baada ya muda fulani. Kwa njia hii, taarifa zangu zinabaki salama na hakuna mtu anayeweza kuingia bila idhini yangu.

Kwa kawaida, ninakunywa vikombe takriban sita to nane vya maji kwa siku. Hiu husaidia mwili wangu kubaki hydrated, ngozi kuwa safi na laini na kunisaidia kufanya kazi za kila siku kwa nguvu na afya nzuri. Wakati mwingine, nakunywa zaidi ya glasi nane za maji ikiwa kuna joto au baada ya mazoezi ili kurudisha maji mwilini.

Mimi ni mtu wa kuwahi. Napenda kufika mapema kila mahali ili nijipange vizuri kabla ya kwanza kazi au shughuli yoyote. Kuwahi kunanisaidia kuepuka stress ya kuchelewa na kunifanya niwe na muda wa kupanga mambo yangu ya muhimu. Pia, napenda kuwa tayari wakati mwingine, wanapofika, wengine. Ili kazi au shughuli ziende kwa urahisi. Kwa hivyo, kuwa mtu wa kuwahi hufanya kila kitu kuwa rahisi na furaha zaidi.

Mimi napenda kunywa koku sana kama kinywaji changu cha baridi. Ni kinywaji kitamu sana, kinafanya nihisi freshi na furaha kila ninapo kinywa. Pia, ni kizuri kunywa wakati wa joto au pamoja na chakula au sherehe ndogo. Ladha yake ya kipekee na baridi, hufanya siku iwe nzuri na yenye raha kidogo kila wakati ni kinywa.

Maranyingi, mimi huenda mahali pa ibada maramoja kwa wiki. Mimi huenda jumapili kanisani. Kwa kawaida ni wakati waibada au sikukuu, lakini pia maranyingine ninapenda kuenda kushiriki na familia au marafiki. Mahali pa ibada ufanya nijisikie tulivu, kunipa amani ya ndani na kunisaidia kufikiria kwa utulivu kuhusu maisha na malengo yangu.

Mimi hutumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano. Mara nyingi ni kuzungumza na familia yangu, marafiki zangu, kwa kuwatumia ujumbe au kuwapigia. Na pia natumia simu yangu kuangalia habari au mitandao ya kijamii kama vile TikTok. Pia natumia simu yangu kutafuta tarifa, kusikiliza muziki na kufanya mambu madogo ya kila siku.

Malengo yangu kazini ni kufanya kazi kwa bidii na kwa uaminifu. Nataka kujifunza mambo mapya kila siku, kuboresha ujuzi wangu na kufanya kazi kwa ubora mzuri. Pia, ningependa kukua kikazi, kupata majukumu zaidi na kuchangia mafanikio ya timu au kampuni. Zaidi ya yote, nataka kazi yangu iwe na maana na inipe kuridhika.

Ndio, napenda kuvaa Kofia. Kofia hunilinda kutokana na jua kali na kunifanya nisihisi joto sana hasa wakati wa mchana. Pia, Kofia ufanya mtindo wangu kuonekana mzuri na mavazi yangu yaonekane poa na ya kuvutia. Wakati mwingine, kuvaa Kofia kuna nifanya nijisikie huru nikitembea nje au nikifanya shuguli zangu za kila siku.

Ndiyo, mimi hupenda kutoa sadaka au michango. Hii ni njia nzuri ya kusaidia wengine wanaohitaji msaada, kuonyesha huruma na pia kushirikiana na jamii yangu. Michango hii inaweza kuwa kidogo au kubwa, lakini kila kidogo husaidia. Pia, hufanya nijisikie furaha na amani ndani ya moyo kwa sababu kusaidia wengine na kuchangia mambo mazuri ni kitu ambacho napenda kufanya.

Napenda sana kula ugali. Ugali ni chakula rahisi kupika na kinanguvu sana. Nimoja ya vyakula ni naviopenda sana na siwezi kusingizia wakati wa mlo wangu. Hua nakula ugali na sukumawiki au nyama au samaki. Pia ni chakula chajadi ambacho kinanikumbusha tamaduni na maisha nyumbani.

Kila jioni kabla ya kulala, mimi napumzika kidogo na kuandaa akili kwa usingizi. Kwa kawaida, mimi huingia bafuni na oga, alafu na soma kidogo, pia napenda kusikiliza muziki kwa utulivu nikiandaa vitu vyangu vya kesho. Wakati mwingine napenda kuzungumuza na familia yangu kwa muda mfupi tu. Shughuli hizi zinanifanya niwe tulivu, nipumzike vizuri na niwe tayari kwa usingizi mzuri usiku.

Napenda sana mwezi wa Disemba. Huu ni mwezi mzuri kwangu kwa sababu ni msimu wa siku kuu, sherehe na wakati wa kuwa na familia na marafiki zangu. Pia ni mwezi wa kufuraiya mapumziko kidogo, kula chakula kizuri na kuunda kumbukumbu nzuri na marafiki na familia yangu. Hali ya hewa pia mara nyingi huwa nzuri na kunapofika Disemba unahisi furaha na amani zaidi.

Katika kazi yangu, nataka kukua hatua kwa hatua na kuwa mtaalamu anayeaminika na wote. Ninalenga kujifunza zaidi, kuboresha ujuzi wangu na kufanya kazi kwa bidii ili nifike nafasi za juu zaidi. Pia, nataka kuwa na mchango mzuri kwa taasisi au jamii ambayo naifanyia kazi. Kusaidia wengine na kufurahia kile ninachokifanya kila siku.

Ndiyo, napenda asali. Asali ni tamu haina mafuta na nizuri kwa afya. Mimi hukula asali angalau maramoja kwa wiki. Napenda kuongeza kwenye chai, kwenye mikate au hata kula moja kwa moja kidogo. Ladha yake ni tamu na harufu yake hufanya mlo au kinywaji kiwe cha furaha zaidi. Na pia kunifanya nijisikia fresh na energized.

Ndiyo, nimewai kuenda maonyesho ya sana. Ni uzoefu mzuri sana kwa sababu unaweza kuona kazi za ajabu za sana, rangi nzuri nzuri na ubunifu wakipeke kutoka kwa wasani. Pia, unifundisha na kunipa hisia za furaha na msisimuko kwa sababu unaweza kuona namna watu wanavyo tumia sana kueleza hadithi au hisia zao.

Mimi hupokea maoni kutoka kwa wengine kwa moyo wazi. Kwanza nasikiliza kwa makini bila kukasirika, halafu nafikiria kama yanaweza kunisaidia kuboresha. Maoni mazuri hunipa motisha na yale ya kunikosoa hunisaidia na kunifunza na kurekebisha makosa. Naamini maoni ni njia nzuri ya kukua na kufanya vizuri zaidi.

Mimi napenda kuenda madukani wakati ambapo watu si wengi sana. Mimi huenda majira ya mchana mchana hivi. Wakati huo, watu huwa ni wachache sana naweza kuangalia vitu kwa utulivu na kufanya maamuzi vizuri. Pia, hunisaidia kuepuka msongamano na kuchoka sana. Hivyo, ununuzi wa bidhaa zangu unakuwa rahisi na wa kufurahisha.

Ndiyo, mimi nimewahi kushiriki kazi za kujitolea. Ilikuwa uzoefu wa maana sana kwa sababu ilinipa fursa ya kusaidia watu wengine bila malipo. Nilijifunza umuhimu wa kushirikiana, kuwa na huruma na kutoa kwa jamii. Pia ilinipa furaha na amani ya moyo kwa kujua nilichangia kitu kizuri.

Ndiyo, mimi maranyingi napenda kununua vitu mtandaoni. Nirahisi sana na huwokoa muda kwa sababu naweza kununua nikiwa nyumbani au mahali pengine. Pia napenda kwa sababu naweza kulinganisha bei na kuchagua kile ninacho taka bila haraka. Ununuzi wa mtandaoni unifanya nijisikie huru na pia unirahisishia maisha.

Ninahifadhi pesa kwa kupanga matumizi yangu vizuri. Kwanza, naweka bajeti ya kila mwezi na ninahakikisha ninaweka kiasi fulani pembeni kabla ya kutumia mengine. Pia, naepuka matumizi yasio ya lazima na hujaribu kueka akiba kidogo kidogo mara kwa mara. Njia hii unisaidia kuwa na usalama wa kifedha na kujianda kwa mahitaji ya baadae.

Ndiyo, mimi najiona kama mtu wa ubunifu. Napenda kufikiria njiampia za kufanya mambo, kutatua matatizo kwa mawazo tofauti, na kujifunza vitu vipya kila siku. Ubunifu hunisaidia kujieleza vizuri, kufanya kazi kwa ufanisi, na pia kufurahia kile ninacho kifanya kila siku.

Kitu ninacho kipenda zaidi sana kuhusu mtaa wangu ni amani na urafiki wa watu. Pia, watu wengi ni wachangamfu na hawako tayari kusaidiana. Jambo linalofanya nijisikie nipo nyumbani. Pia, napenda mazingira yake tulivu, hupatikanaji wa huduma muhimu, na jinsi mtaa unavyokuwa salama na wenye mshikamano.

Ndiyo, mimi napenda sana kutembea msituni. Napenda kutembea masaa ya jioni jioni hivi wakati jua si kali. Kutembea msituni kunanipa utulivu wa akili, hewa ni safi, na pia hunipa nafasi ya kufurahia asili. Pia, nasikia nimepumzika na mawazo yanakuwa wazi zaidi, ninapokuwa karibu na miti, ndege na mazingira ya asili. Pia, ni njia nzuri ya mazoezi na kujiondoa kwa kelele za kila siku.

Huku mtaani, umeme unapokatika najaribu kubaki mtulivu. Mara nyingi mimi hutumia tochi au taa ya betri wakati hakuna umeme. Halafu unafanya shughuli rahisi kama kusoma. Kuzungumza na watu wa nyumbani au kupumzika tu wakati mwingine natumia muda huo kufikiria au kupanga mambo ya kesho. Kukatika kwa umeme hunifanya nipumzike kidogo kutoka kwa vifaa vya umeme kama vile tv na kutumia muda wangu vizuri kufanya vitu ambavyo havihitaji umeme.

Mimi napenda mikutano ilio rahisi na iko straight forward. Mkutano uwe na lengo wazi ili kila mtu wajue tunongelea nini. Sipendi mikutano ndefu sana bila maana kwa sababu inabo. Napenda ile fupi, watu wanachangia mawazo yao na tunasikizana. Halafu, tunafanya mamuzi yetu haraka. Pia, nipowa kila mtu wapewe chansi ya kuongea bila kutharauana. Mikutano hiyo husaidia kazi isongembele na hakuna mtu anaboeka.

Mimi napenda kusoma vitabu vya hadithi na vitabu vya kujielimisha. Vitabu vya hadithi hunisaidia kupumzika, kuingia kwenye ulimwengu mwingine na kuona maisha kwa mtazamo tofauti. Maranyingi napenda hadithi zinasogusa maisha ya kila siku zenye mafunzo au hisia. Pia napenda vitabu vya kujielimisha kwa sababu huniongeza maarifa na kunifundisha jinsi ya kujiboresha, kupanga maisha na kufikiria kwa njia chanya. Kusoma hunifanya nijiskie mtulivu, hunisaidia kukuza fikra zangu na kunipa motisha ya kuendelea kujifunza kila siku.

Napenda sana harufu ya vanilla. Harufu hii iko soft, nitamu kidogo na inafanya mtu ajisikie relaxed kabisa. Nikisikia vanilla, mood hubadilika instantly, stress inapungua na nahisi poa tu. Inanikumbusha vitu nice kama keki fresh, chai ya moto, au nyumba ikiwa safi na kozi. Pia kwa manukato, vanilla ni ile scent huvaa na unaonekana clean and classy, siyo over. Kwa kifupi, vanilla ni harufu inakuja straight kwa roho, inaniboostia mood na inanifanya nijisikie fiti siku nzima.

Mimi napenda sana filamu za hadithi, drama na science fiction. Filamu hizi hunipa hisia tofauti na zinanifuraisha kwa njia ya kipekee. Drama ni nzuri kwa sababu inaonyesha hisia za kweli za watu, changamoto wanazopitia na mafunzo ya maisha. Jambo linalofanya nifikirie zaidi. Sci-fi pia hunivutia sana kwa sababu huchanganya teknolojia, sayansi na dunia za ajabu ambazo mara mingi hatuwezi kufikiria. Napenda kuona jinsi characters wanavyokabiliana na changamoto za kipekee katika dunia hizi na pia hufunza mafunzo ya ubunifu na mawazo mapya. Pia action kidogo ndani ya filamu hunifanya niwe excited na kuendelea kuangalia bila kuchoka. Kwa kweli, filamu hizi hufanya muda unapita haraka, hunipa burudani na kujifunza kwa wakati mmoja.

Ndiyo, mimi napenda mvua sana. Mvua unipa hisia za utulivu na kunifanya nijisikie fresh. Hasa wakati wa asubui au jioni. Napenda kukaa chini ya paa, kunywa chai au kuangalia mvua ikinyesha kutoka dirishani. Kwa sababu ni experience ya aina yake. Wakati mwingine, napenda kuvaa koti au nabeba umbrella na kutembea kidogo mvua inaponyesha. Inakua adventure kidogo na inafuraisha. Pia mvua hunisaidia kutafakari na kupumzika baada ya siku ndefu kwa sababu sauti ya maji yakipiga ardhini ni tulivu sana na inaburudisha akili. Mara nyingine napenda kutumia mvua kama sababu ya kusoma kitabu, kusikiliza muziki wangu au kufurahia chakula kidogo kozi ndani ya nyumba. Kwa kweli mvua inafanya siku iwe poa na hunipa furaha ndogondogo ambazo kufanya nijisikie amani na satisfied.

Mimi nafanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa kuwasikiliza. Kwanza, nashikisha wenzangu ili kila mtu ajue role yake na kila anachohitaji kufanya, ndotu sikuwe na confusion. Tunapanga pia mikutano midogo midogo, kuzungumza about ideas na kuona njia bora za kufanya kazi pamoja. Nikipata mtu anahitaji msaada, najaribu kusaidia haraka na pia napokea maoni yao kwa moyo wazi bila kufeel offended. Ushirikiano huu hufanya timu yetu ionekane tight, kazi inasonga kuwa smooth na kila mtu anajisikia very comfortable Pia tunacheka kidogo, we share good vibes na hivyo kufanya environment ikue friendly, relaxed na mzuri kushugulikia mambo yote pamoja.

Mimi kwa kawaida napenda sana kusherekea mafanikio ya timu yangu. Huwa tunasherekea kwa style ya fun and vibes. Kwanza tunapanga a small party au lunch pamoja ili kila mtu ajisikie appreciated. Wakati mwingine tunashare stories za ile journey tuliopitia ili kufikia success. Na tunacheka kidogo kwa memories za funny moments. Pia napenda kutoa shout-outs kwa wale walioshughulikia vizuri, ili kila mtu ajisikie motivated. Tarehe hizi si tu za kufurahia bali pia zinatusaidia kuimarisha team spirit, kuboresha friendship na kufanya kila mtu ajisikie sehemu ya kitu kubwa. Vibes za kusherekea success ya timu yetu hufanya kazi kuwa interesting, friendly na hufanya kila mtu ajisikie energized kuendelea kufanya vizuri.

Mimi najaribu kuwianisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kupanga muda wangu vizuri. Kwanza, natengeneza list ya priorities kwa siku, najua ni kazi gani lazima nifanya na ni muda gani nipe familia yangu au mimi mwenyewe. Napanga breaks kidogo katikati ya kazi ili nipumzike na nisipeleke stress nyumbani. Pia, najaribu sana nisiprocrastinate activities ili ichukue muda mdogo na nikiwa home ni free time kweli. Kwa weekend au evenings, mimi napanga activities za kupumzika, kucheka na familia au kushow love kwa marafiki. Hii balance hufanya maisha iwe poa na hakuna pressure mingi na kila kitu kipo under control. Vibes ni positive na mwili na akili husikia fresh kila siku.

Ndiyo. Napenda hadithi za ajabu sana. Hadithi hizi unipa break kutoka kwa maisha ya kawaida na kunichukua kwenye dunia ya imagination. Napenda zile zenye magic, creatures za ajabu au twists ambazo huwezi predict. Pia hunifundisha vitu vichache juu ya maisha, maadili au lessons za kujifunza, ila kwa style ya fun na interesting. Mara nyingine napenda kusoma hizi hadithi ni kilala kozi au wakati wa downtime Kwa sababu kunisaidia kupumzika na kufikiria kuwa creative Pia kuzungumza na marafiki juu ya hadithi hizi ni very fun Tunashare theories na kucheka juu ya characters Kwa kweli, hadithi za ajabu ufanya kiliangu ichangamuke na ufanya siku zangu ziwe na excitement kidogo kila wakati.

Ningependa kujifunza French. Napenda lugha hii kwa sababu ina sound vizuri na ikona vibe yenye iko klasi. Alafu, napenda pia jinsi inavyotumia maneno mapole na sentensi za style nzuri. Pia, ni useful kwa kutravel, culture na kuongea na watu tofauti. Nikijifunza French ni exciting kwa sababu unajua maneno mapya kila siku na pia unachanganya listening, reading na kuongea. Pia, kuna movies, music na memes nyingi za French ambazo zina kuboost motivation ya kujifunza Learning French hufanya akili yangu ikue active and creative Pia, nifan kuona progress kila siku unaposema sentensi mpya Kwa kweli, ni language ambayo hufanya mtu ajisikie cool and inspired.

Hekima niliojifunza maishani ni kwamba, subira ndio kii ya kufanikisha mambo. Nimegundua kuwa mambo mengi hayatokei instant na kujaribu kurash mambo mara nyingi hufanya iwe complicated. Ukiwa na subira, unafikiri kwa clarity, unafanya hatua kwa hatua na matokeo huwa bora zaidi. Pia hekima hii hunifundisha kuwa tolerant na wengine, kushugulikia changamoto, kuwa mtulivu na kujifunza kila siku. Kwa kweli, subira ni skill muhimu maishani, inafanya mtu awe smart, calm na powered up kufanya ma decisions sahihi.

Ndiyo, mimi napenda kufanya kazi nyumbani. Home inakua place ikona peace, hakuna stress ya traffic au noise nyingi. Napanga space yangu kidogo, napiga setup ya laptop na coffee, kisha nianze kazi kwa focus. Pia kufanya kazi nyumbani hufanya niko flexible na naweza plan breaks zangu bila stress. Kuchill kidogo au kusoma kidogo nikipumzika. Wakati mwingine, napenda kucheza some soft music while doing work. Inaburudisha akili na ufanya kazi iwe poa zaidi. Doing work nyumbani pia hufanya mood yangu iwe relaxed na mwili wangu husikia fresh. Maana sijasafiri kuenda kwa ofisi au kushugulika na distractions nyingi. Kwa kweli, home work ni comfort, efficient na fun kwa wakati mmoja.

Rangi yangu ya kupendeza ni pink. Pink ni soft na fresh, inatoa vibes za furaha na positivity. Napenda jinsi inavyonifanya nijisikie tulivu na friendly, si kama rangi zingine ambazo zinafeel heavy au boring. Mara nyingine, napenda pink kwa mavazi, accessories au hata kwenye chumba. Inafanya environment iwe cozy na poa. Pink ina vibe ya creative na youthful, inaboost mood yangu, na kunifanya ni show love kidogo kwenye everyday life. Kwa kweli, kila kitu kidogo cha pink hunifanya, siku iwe bright na mood yangu inakuwa poa bila stress. Ni rangi ambayo hufanya nionekane happy na energized kila wakati.

Ndiyo, mimi napenda kuoga kwa maji ya moto. Maji ya moto hunipa feeling ya comfort na pia ninafeel relaxed, especially bada ya siku ndefu au kazi nzito. Nikisha ingia chini ya maji moto, stress inapungua instantly, muscles zenyu uchovu zinapumzika na huboost mood yangu pia. Pia ni time ya reflection kidogo ambapo naweza kufikiria mambo ya siku ni plan siku yangu ya kesho, how to just chill na kuliza, how body and mind zinafeel. Nikiongeza sabuni yenye harufu puwa ni kama therapy kweli kweli na inanifanya nijisikia fresh and ready kuface life.

Mimi napendelea kuwasiliana na watu kwa a way that is chill na direct. Napenda kuongea kwa honesty na respect bila kufeel pressure au stress. Kwa chat au text, napenda tuwe straight na maneno rahisi Ili kila mtu ajuwe ni nini tunamanisha. Pia, napenda kuongea face to face wakati kuna mambo muhimu. Ili mazungumzo yawe clear na hakuna misunderstanding. Napenda pia kushirikiana na watu kwa vibes poa, kucheka kidogo wakati tunazungumza, na kuuliza maswali pale ni najisikia sijaelewa. Ushirikano huu ufanya mazungumzo yetu yawe productive and friendly, na kila mtu anahisi comfortable kutoa ideas zake. Kwa kweli, style hii hufanya communication iwe smooth, inaboresha friendships na kazi, na inasaidia kila mtu kushow respect na ku understand wengine vizuri.

Tabia ni nayo ipenda kwa wengine ni kuwa honest, respectful na helpful. Napenda watu ambao wanakua straight na maneno yao, wanashow respect kwa wengine na hawacheki au kudharau wengine. Pia napenda watu wawe supportive, akusaidie pale unaposumbuliwa au unahitaji guidance. Wakati mwingine, nipoa mtu awe positive, awe na vibes nzuri na anachangia furaha na energy nzuri kwenye group au environment. Tabia hizi ufanya niwe comfortable kuzungumza na mtu, kushirikiana naye na pia kunifundisha madili ya kuwa a good human. Kwa kweli, watu wenye tabia hizi hufanya maisha ya kila siku kuwa poa, furaha iwepo na unajisikia motivated kushow the same tabia kwa watu wengine.

Mimi napendelea suruali zaidi. Suruali ni comfortable, inafanya nijisikie free kusonga, kufanya kazi au activities za kila siku bila stress. Ni easy kumix na top yoyote na unaweza kuvaa casual au formal bila shida. Pia suruali inani protect kwenye joto au baridi kidogo. Inafanya activity yoyote iwe easy na hustle free. Kwa events au outing, suruali inafanya style kuwa clean na sharp na hunifanya nijisikie confident. Lakini si kama sketi haifuraishi. Sketi pia nipoa kwa style za special moments, lakini kwa kila siku, suruali ndio inafanya niwe comfortable na easy with life. Kwa kweli, suruali ufanya activities zangu za daily life ziwe smooth na mood yangu inabaki freshi kila siku.

Mimi napenda kuchanganya kufanya kazi peke yangu na kufanya kazi pia na wengine. Kuna zile kazi zinahitaji focus na concentration, hizo napenda kufanya peke yangu, ili nimalize kwa haraka na kwa usahihi. Lakini pia napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu inakua fun, kila mtu analeta ideas zake na timu wa kufanya mambo yasonge mbele faster. Wakati wa team work pia napenda kushare responsibilities, kucheka kidogo na kuburudisha mood ya group. Kwa kweli, kuchanganya hii style kunanisaidia kuwa very productive, creative na kushow respect kwa wengine. Huku nikiwa na freedom ya kufanya mambo yangu wakati wa solo tasks, hii balance hufanya kazi iwe smooth, inaburudisha na mood yangu inabaki kuwa positive kila siku.

Mimi naanza mradi mpya wa kazi kwa kupanga kwanza na kuset objectives. Kwanza ni na check requirements zote na kuona kama resources zenye nahitaji zipo. Kisha nagawa responsibilities pale inapowezekana na kupanga steps step by step ili kila kitu kiende smooth. Pia mimi napenda kuset timeline, deadlines na milestones ili nione progress kila wakati. Wakati mwingine na show ideas na wenzangu mapema ili tunajua direction ya mradi. Pia ni muhimu kuwa flexible kwa sababu kitu kingechange midway na ni poa kuwa na backup plan. Kwa kweli, kwanza mradi mpya inahitaji full focus, coordination na planning mzuri.

Ndiyo, nimewahi kujifunza kupiga guitar. Ilikuwa experience poa sana kwa sababu guitar ni creative na inakufunza discipline kidogo. Nikianza, nilikuwa napiga chords basic na kujaribu rhythm. Sometimes nilifamble lakini ilikuwa fun. Kujifunza guitar kunanisaidia kuwa creative, kushow patience na kunionyesha jinsi ya practice ya kila siku inafanya niwe better. Pia, napenda kuimba kidogo pamoja na gitar, inaburudisha mood na inafanya siku iwe nzuri. Wakati mwingine, napenda kushare songs na marafiki au kurekod kidogo. Hivyo, kunafanya learning iwe interactive na exciting.

Ujuzi ambao ninahitaji kuimarisha ni 'communication and time management.' Kwa communication, napenda kuwa crisp and straight, kwelezea maneno yangu vizuri, na pia kusikiliza wengine kwa kufocus bila kuwa interrupt. Hii ufanya team ishikane poa na kazi isonge haraka. Kwa time management, napenda kujua ni wapi niweke priority, ni jinsi gani ni malize tasks without stressing, na pia ningependa kujua jinsi ya kuplan breaks ili mood na energies zikue ziko high Napenda pia kupractice kutumia tools au apps ambazo zinarahisisha workflow ili kila kitu kiende smooth. Kwa kweli, niki improve ujuzi hizi itanisaidia kuwa very productive, confident and powered up.

Kazi ninayoithamini zaidi ni ile inayoleta impact kwa wengine. Napenda kazi ambayo unajua watu watafaidika na inachangia kitu meaningful. Sio tu kufanya vitu mechanically. Hii inaweza kusaidia teammates, kusaidia community au kufanya projects ambazo zitaboresha maisha ya watu. Pia napenda kazi inayochange perspective yangu, inanifundisha skills mpya pia. Napenda pia kazi yenye challenges kidogo, si easy, boring stuff, kwa sababu inafanya unajisikia motivated na creative.

Mimi na charge kifaa changu mara mbili hadi tatu kwa siku. Napenda kuhakikisha battery iko full ili niwe ready kwa chatting, working ama kubrowse bila stress. Asubuhi napiga charge kidogo kabla ya kuanza siku. Kisha wakati mwingine napiga charge tena wakati wa break au jioni kabla ya kulala. Hii inanisave the trouble ya kuangalia power kila mara na pia device yangu inabaki fresh. Pia napenda kucharge kwa step kidogo kidogo sio kutoka 0 hadi 100 kwa speed. Ili betri yangu idumu zaidi. Kwa kweli, kucharge kwa timing nzuri kunanifanya nionekane organized na niko ready kila wakati kwa activities zangu za daily life.

Malengo yangu kwa kazi yangu ni kukua, kuwa professional na kufanya impact. Kwanza, napenda kujua kila day ni na improve skills zangu na kujifunza mambo mapia, ili niwe competent na confident. Pili, nataka kufanya kazi ambayo inaburudisha na pia inachangia kitu meaningful kwa wengine, siotu kufanya vitu mechanically. Pia napenda kufikia position ambapo na pata more responsibilities na kushow leadership bila stress na watu wanajua wanaweza count on me. Kwa kweli, malengo haya ufanya nifanya kazi kwa bidii, motivation yangu inakua kila siku na kudifanya nijisikie very proud.

Ndiyo, mimi napenda kutumia teknolojia ya sauti kila siku. Kwa mfano, napenda kutumia voice notes kuchat na marafiki zangu badala ya kuandika. Inarahisisha kazi na mambo ni fast-fast. Pia, mara nyingine napigia recordings za ideas au notes zangu wakati ni kifanya planning ili ni sisahau vitu muhimu. Teknolojia ya sauti pia naipenda kuitumia kwenye apps kama voice assistance kwa sababu hufanya life kuwa easy.

Jukumu ninalopenda zaidi kazini ni kusaidia wenzangu na clients wangu kwa njia poa. Napenda pale ninaweza kuinteract na watu, kuwaonyesha ideas zangu na kuona kazi yangu inafanya difference. Nikisaidia mtu kufanikisha kitu au kutatua shida kidogo, mimi huwa najiskia very satisfied. Pia napenda jukumu ambalo linanisaidia kujifunza skills mpya, kuwa creative na very productive. Si kazi ya kurudia tu. Wakati mwingine, napenda kuwa involved kwenye planning au brainstorming kwa sababu mimi napenda kujifunza jinsi ya kushow leadership na kushirikiana na timu yangu.

Ninagawanya taka zangu. Kwanza napanga vile nitaweka plastiki, karatasi na vitu vya kuchoma tofauti, ili niwe na wakati rahisi wa kurecycle au kudispose vizuri. Napenda pia kuhakikisha vitu kama bottles na cartons zinachukuliwa kwa kurecycle, sio kuachia tu kwa environment. Wakati mwingine, napenda pia kushirikisha familia yangu na marafiki zangu kujua system ya waste. Ili kila mtu ajue wapi pa kueka uchafu. Kwa njia ya hii, environment hubaki fresh, hakuna stress ya kuchafua surroundings na unajisikia ni kama unachangia kitu poa kwa community.

Mimi ni kona mixed feelings kuhusu tathmini za kazi. Kwa upande mmoja ni poa kwa sababu hufunza strengths na weaknesses zangu na unifanya ni wapi na hitaji kujiboresha. Lakini pia mara nyingine ni stress kidogo, especially kama majibu sipoa kama nilivyo tarajia. Napenda kutumia feedback vizuri, kuchukua constructive criticism bila kufill bad. Na kuboresha performance yangu kwa wakati ujao. Pia, napenda kushare results na timi yangu wakati inafa, ili tusho support na motivations kwa kila mmoja. Kwa kweli, tathmini za kazi ufanya mtu ajue progress yake, ufundisha discipline na ufanya growth iwe continuous, mood hubaki motivated na energized kazini.

Mimi nashughulikia wateja kwa way that is polite na patient. Kwanza, napiga attention kwenye nizao na shauri kwa clarity na kwa luga rahisi ili waweze kuelewa. Nikiona kuna changamoto na jitahidi kusolve haraka na kwa smile ili mood ya client ibaki poa. Pia, napenda kuwa friendly na approachable ili wateja wajisikia comfortable kuliza maswali yoyote. Mara nyingine, napenda kusho ekstra kea kidogo kama kusaidia guide process au kuchek kama wanahitaji support zaidi. Kwa kweli, kushugulikia wateja vizuri hufanya relationship iwe strong, kufanya client happy, na pia hunisaidia kuwa confident na professional kazini.

Wazo zuri nililo nalo kwa siku ya leo ni kuchill kidogo na kufocus kwenye self-care. Nimeona ni poa kupiga pause kutoka kwa hustle ya kazi na ni plan muda wa kupumzika nikisoma kitu kidogo. Pia nimeplan kushow love kwa familia na marafiki zangu kwa kuwa pigia na kuwa tumia messages ili vibes zibaki kuwa poa. Wazo hili pia lina husiana na productivity kwa sababu ninapo pumzika, nina recharge na brain yangu huwa very fresh na ninaweza kuhandle tasks vizuri zaidi.

Mimi napenda mkate wa white bread na uwe soft kidogo. Mkate huu ni easy kula, unachill na spread yoyote kama butter, jam au peanut butter. Napenda pia jinsi unavyoeza kutumia kwa breakfast, sandwich au hata snack ya quick pale nipo busy. Wakati mwingine, napenda kutoast kidogo inakua crispy outside na soft ndani. Na ninapenda kunyua sana na coffee au chai. Mkate huu pia ni comfort food, unapokula unajisikia umeshiba Si stress wala complicated kutengeneza Kwa kweli, white bread ufanya vibe ya food iwe poa Ninajisikia satisfied na hufanya siku za daily life ziwe very simple.

Mimi napenda kutembea kwenye sehemu za nature kama mtaa wenye miti au park. Napenda fresh air, sauti ya ndege na vibe ambayo ni peaceful. Inafanya mood yangu iwe poa na stress zangu kupungua. Wakati mwingine napenda pia kutembea karibu na ziwa au mto kidogo. Inakua adventurous na ina chill brain. Napenda kuchill kidogo nikitembea nikisikiliza muziki au podcasting ninayoipenda. Au ku shore reflection kwa mambo ya maisha. Kutembea hivi, inanisaidia kuwa active, kufanya mwili wangu kupumzika na akili yangu ku refresh. Pia, napenda kutembeza marafiki wenzangu ili tu chill pamoja.

Mimi napenda kunywa kahawa kila asubuhi. Kahawa hunipa nguvu ya kwanza siku yangu. Napenda kunywa kahawa ikiwa fresh, iwe na sukari kidogo na pia iongezewe maziwa. Mara nyingine, ninakunywa kahawa nikisikiliza muziki au nikianza kupanga mambo yangu ya siku. Kunywa kahawa ufanya mwiliwangu uwe active na kufanya moodi yangu ibaki kuwa relaxed na nikomotivated kwanza siku. Wakati mwingine, napenda pia kushia kahawa na familia na marafiki zangu, inakua bonding na fun. Kwa kweli, kunywa kahawa kila asubui ni ritual yangu, ufanya my daily life iwe smooth, cozy na energized kila siku.

Mimi napenda kusomea habari mtandaoni kwenye X na YouTube. Kwa X, napenda kufollow accounts za news na updates. Unapata info very fast na headlines zinakua short and easy kufollow. Mara nyingi, napenda kuscroll kidogo asubuhi au break ya work kuona nini kinatokea dunia mzima. Kwa YouTube, napenda video za news, summaries au analysis kidogo. Zinanisaidia kuelewa story kwa depth na visuals zinaburudisha zaidi Pia napenda kushow comments kidogo kuona maoni ya wengine na kuchill na vibes za discussion Hii style hufanya news kuwa very interactive na fun Si stress na hufanya nijisikie updated kila siku.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni. Nipoa kwa sababu ni fast na easy, hakuna stress ya traffic au kuzunguka madukani. Pia, napenda kutafta deals au discounts kidogo, kushow variety ya options na kuchagua vitu vile vinaingiana na style yangu. Pia, napenda kuangalia reviews za watu wengine kwa sababu zinanisaidia kuona kama item ya quality au la. Wakati mwingine, napenda kuchek multiple websites au apps kuona ni nini new au trending na hii inakua very fun na interactive. Kununua online pia hufanya maisha kuwa convenient, unaweza get items delivered nyumbani na mood hubaki relaxed.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kukuwa kiongozi poa na kuimpact positively kwa timu na organization yangu. Napenda kufika stage ambapo kila mtu anaweza kucount on me na mimi naweza kushow guidance bila stress. Pia nataka kuwa expert kwenye skills zangu, niwe confident kufanya decisions na kushow creativity kila time. Lengo hili pia linahusiana na growth yangu, kupiga next level na responsibilities zaidi, na kuwa inspiration kwa wenzangu. Napenda kuona results ya kazi yangu ikisaidia team kushow progress na organization kufikisha goals zake.

Mimi napenda paka sana. Paka ni wanyama soft na cute. Napenda jinsi wanavyoweza kuwa independent, lakini bado wanapenda kushow affection unapokuwa nyumbani nao. Mara nyingine, napenda kucheka kidogo na marafiki pale tunaposhare memes au videos za funny cuts. Inakuwa poa na vibes hubaki kuwa very very fresh. Paka pia hunifundisha patience kwa sababu wakati mwingine, wanachukua time kushow love. Lakini hiyo inafanya, unaposhow, care na unajiskia furaha sana. Kwa kweli, mimi ningependa kufuga paka.

Hapana, kwa sasa sina ndege wa kufuga nyumbani, lakini nadhani kufuga ndege ni idea poa sana kwa sababu ninapenda ndege. Siku moja, nige penda kufuga ndege kama parot kwa sababu wanakua colorful na wanabrighten nyumba. Pia, ndege wanabeba vibe ya freedom, unawangalia tuu wana ruka, unajizikia tu chill. Ila kufuga ndege pia inahitaji kia mingi, chakula sahihi, usafi na time ya kuwaangalia. Kwa sasa sina, lakini sipingi hiyo idea kabisa. Maybe in future nikiwa settled na nikiwa na space poa naweza try.

Nikitaka kuwatia moyo wenzangu, nafanya tu kwa njia simple lakini very effective. Kwanza, napenda kuwa show appreciation, hata kama ni kusema umefanya poa au good job. Ni maneno kidogo lakini hu boost morale sana. Pia, napenda kusikiliza wakiongea, especially wakifeel down or stressed. Kuwapa space ya kue express bila kuhukumiwa. Wakati mwingine, napiga jokes kidogo ama sheng kiasi ili kupunguza tension. Vibes ndo zirudi poa. Napenda pia kushow support kwa vitendo kama kusaidia kazi ikiwalemea au kushare ideas.

Mimi napenda ugali kuliko wali. Ugali ukona vibe ya home kabisa, especially ukiu umewekwa kwa skuma, nyama ama fish. Hapo sasa ni complete meal. Inashibisha sana na inanipea nguvu ya kusonga siku mzima, especially kama kuna kazi mingi. Wali pia ni poa, hasa ukiu umepikwa na stew poa au pilau. Lakini ugali unishika roho mo. Kuna vile ugali inabring watu pamoja, familia ikikaa mezani, tunakula polepole tukiongea tu. Pia ni chakula simple lakini very heavy. Hakuna story mingi tu. Kwa kweli, ni kipewa choice nitaenda na ugali bila kufikiria sana.

Ndiyo, mimi hupenda maua sana. Maua huleta vibe poa sana na kufanya mazingira yaonekane fresh and lively. Nikiona maua, mood yangu hua ina boost automatically. Napenda vile maua yanakuja na rangi tofauti tofauti. Yanaongeza beauty bila effort mingi. Napenda red roses especially. Zinaonyesha love, care and appreciation. Zinaweza kubadilisha siku ya mtu kabisa. Wakati mwingine napenda kuangalia maua kwenye bustani au kando tu ya barabara na chill na kufurahia nature.

Ndiyo, napenda kucheza ya michezo ya video sana. Kuwa nacheza kama njia ya kurelax bada asiku ndefu. Napenda kucheza sana call of duty. Nikiplay mawazo yote ya stress uenda chini, unabaki too focused na game. Napenda zaidi michezo ya kupigana juiko na competition na excitement kama vile call of duty. Ninafil ni kama nikondani ya action. Wakati mwingine, huwa na cheza na mabeshte online, tunacheka, tunashindana na tunafurahia. Video games pia hunisaidia kuimprove na thinking na speed juu ya kufanya maamuzi kwa haraka. Lakini ninaplay kwa balance, si kuoverdo, juu life pia ikona responsibilities zingine.

Mimi na trust sana kampuni kama Google. Google imejenga kwa kuleta solutions ambazo zinasaidia watu kila siku kama search, email, maps na tools za kazi. Kila kitu iko easy kutumia na inafanya life iwe smooth, especially ukiwa online daily. Napenda pia vile wanapush innovation na hawakai nyuma. Kila time kuna upgrade ama idea mpya. Pia wanajali security na user experience so ninafeel very safe nikitumia services zao. Kwa kazi, shule ama personal staff, Google inakua gotu bila stress. Kwa kweli, ni kampuni ambayo ime-built trust pole pole kupitia consistency na value.